Napenda mchezo wa kuogelea. Napenda kwa sababu ni sehemu ambayo inanifanya kujiamini. Nilitazama mchezo wa kuogelea, niliufurahia, kuutazama. Mchezaji ambaye nampenda kwenye olimpiki. Nampenda Serena Williams kwenye tennis. Wakati wa michezo ya olimpiki, ni jambo zuri kujifunza vitu vingi, kuweka ushirikiano, hivyo.

Napenda kujifunza kwa kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kutazama mambo mapia. Kwa siku zote najifunza mambo mapia kwa kupitia mambo manne, kusikiliza sana, kuzungumza, pale napoweza, kutazama na kusoma mambo mapya.

Hasa chenye chumvi, kwa sababu ya sukari sipendelei sana, ikiwa na chumvi, iyo naipendele sana, na ndimu kwa mbali. Kwa ujumla ni vyenye asili ya chumvi chumvi, na sio venye asili ya sukari, kwa sababu sukari siipendelei sana.

Natumia simu, kompyuta mara nyingi, redio, televisheni zaidi ni vya simu, laptopu, redio, televisheni mara kwa mara ndivyo vinakuwa karibu.

Sita kulingana na shughuli nilizo nazo na saa sita mpaka saba inategemea na siku husika inategemea na kazi ambazo huchukua muda gani mpaka kuzikamilisha sita mpaka saba haitoki nje ya hapo.

Chipsi, napenda sana chipsi, iwe chipsi kavu, chipsi yai na chips kuku. Mi kwa ujumla tu napenda chipsi ikikaangwa vizuri, ikauke, na soda pembeni, au maji lakini napenda zaidi kula chipsi, chipsi kavu, au chipsi mayai Muzika.

Mara nyingi napenda kutulia nyumbani kufanya usafi wa jumla wa wiki nzima na siwezi sipendi kuenda mahali huwa napenda kutulia nyumbani na kumbuka mambo mengi tu ya kawaida ambayo nayafanya siwi na watu nakua peke yangu ikitokea labda kuenda kusalimia ndugu au marafiki uwanaitaji muda mwingi wakupumzika peke yangu kuliko kufanya mambo mengine mengi.

Ndiyo, nimewahi, nimelima karanga, mahindi, kwa mazingira niliokuwepo, ni lazima, inakulazimu unajikuta umengia kwenye kulima. Nimewahi kulima karanga na mahindi, nimepata chakula, na mengine nimetumia kama sehemu ya biashara, imeniongezea kipato.

Ndiyo nafikiria sana na natamani sana kwa sababu maisha bila biashara hayaendi. Unahitaji kuongeza kipato kila siku kulingana na majukumu nimewahi kufikiria sana na natamani sana japo kipato bado kidogo hakiruhusu. Ila nafikiria sana kuanzisha biashara na ningependa kuja kuwa mfanya biashara mkubwa duniani.

Kwenye simu, kifaa peke ambacho unatumia ni simu. Simu, sina kifaa tufauti na simu kwa data na hifadhi kupitia simu yangu ya mkononi ambayo inani raisishia kufanya kazi nyingi. Sina mahali kwengini kwa kifadhi ispukua kwenye simu yangu ya mkononi ndio ina nisaidia kufadhi data.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maigizo ilikuwa makumbusho ya pasta wa taifa kulikuwa na mashindano ya kuigiza wanafunzi wa sekondari kwa nilishiriki kuagalia miigizo, nyimbo mbalimbali, mashahiri, gonjera, tenzi, nimesha wahi kwenda.

Hapana napenda chakula ambacho kipo kwenye hali ya utulivu ili nijisikie vizuri nikila haraka haraka chakula cha haraka sikiskii kama kinakuwa kizuri sana wanapenda ambacho kipo kwenye hali ya utulivu. Kimeandaliwa kwa kutulivu hata kwenye kula iwe ni utulivu na isiwe haraka haraka haraka haraka haina baraka.

Kula vizuri, kutumia muda mwingi kupumzika, kunywa maji mengi, kuondoa kila aina ya kitu ambacho kitaniletea mawazo. Kwa sababu ili uwe na afya nzuri, takiwa uwe na utulivu wa mwili, akili, ule chakula kwa wakati, ufanye mazoezi, na upumzishe mwili wako kwa muda mrefu.

Sante, nimezaliwa mkoa wa Dar es salam, ni mkoa ambao ni mji wa kibiashara. Vitu vya kuvutia ni namna watu wanavyofanya shuhuli zao za kila siku. Otokobide na biashara. Mbu ma mzuri ya utotoni nilikuwa nafaulu vizuri sana darasani. Nilikuwa napenda kufunga ibada ya mwezi wa ramadhani. Mda wangu ni maalumu kwa shughuli za kibiashara. Na natamani kurudi hata kesho kwa sababu huku nilipo ni ugenini na napamisi sana nyumbani.

Huwa napenda kutafuta sehemu yenye kivuli na utulivu ni pumzishe akili kwa sababu wakati wa jua kali mara nyingi na kuwa na hisi kizunguzungu. Kwa hio nakunywa majimengi. Na pumzika sehemu nzuri ambayo inavivuli ina hewa safi nina kunywa majimengi.

Ukweli, uaminifu, uwazi. Napenda sana mtu awe mkweli, asifiche jambo, awe muwazi, awe mwaminifu. Hivyo vyote ni vitu vizuri vinavyomjenga mtu awe imara na bora. Ukweli, uwazi, na uaminifu kutoka kwa wengine.

Dubei, kwa sababu naona, watu wengi wanakwenda Dubei, sijui kuna kitu gani kizuri, huko na mimi natamani. Siku moja, niende Dubei, napenda pia kuenda Mecca, itinika heji, na nitimize ngu zangu ya tano ya dini uislamu, Mecca, Dubei.

Sana, sana, tena sana, tena sana, napenda sana kupika. Napenda eni, najikuta mwepesi, nipohuru, ninapoingia jikoni kupika chakula kizuri, kikafuraiwa na familia, na watu wote kwa ujumla, napenda sana, sana, sana, sana, sana, sana kupika.